Nina lengo nyingi sana kazini. Lengo yangu ya kwanza ni na ninalengo ya kuongeza cheo kazini na kuongeza ujuzi kazini. Na pia kungeza mshahara, mapato na pesa ninayo lipwa mshahari kazini. Lengo zangu ni hizo tatu. Kwongeza mshahara, kuongeza cheo na kuongeza ujuzi.

Ningependa kutembelea nchi ya Dubai ama ya Saudi kwa kuwa kwa kidini ama kwangu muislamu nataka kuona maadili ya huko, chakula ya huko kwa kuwa watu wengi huwa wakio naongea vizuri kuhusu huko na pia naitamani sana ama nakumbuka vitu kuhusu hinchi io kwa kuwa zime ni nchi zimejengwa ama zimeongezeka kwa kujengwa na vitu kama hizo kwa mda mrefu na zimekuwa zikiwork sana, zikisaida watu, wana zizi zina maadili, vitu kama hizo.